Kuongea ukweli siendangi kanisa sana lakini natoanga sadaka. Sadaka nikienda kanisa, nitatoa. Nikisikia kuna michango na niko na hela, nitatoa. Lakini sana mimi napenda kutoa michango, sababu sadaka naona ni kama hao watu wana kule hiyo pesa na haisaidii maskini. Hiyo ndio ntaeza sema.

Napenda Seattle Seabuse. Hiyo naipenda sababu wameshinda mara kadhaa kwa ushindi wa MRL. Naipenda sababu nasikianga vizuri wakicheza na napenda jinsi wanavyo shindana na wenzao na wakishinda nasikia vizuri na sitawahi wacha.

Mimi napenda kuamka na jua, napenda usiku, usiku nakuanga, iyo wakati ndio nafanya vitu zangu, lakini mchana napenda kuamka na jua, siwezi amka mapeema. Sababu nililala nikiwa wa mwisho huko jioni, nililala karibu ikifikia asubuhi. Sasa kuamka, naamka.

Mimi naye siwezi ishi kuishi siku moja bila teknolojia sababu unahitaji teknolojia ni kama ni kupika. Kama unahitaji teknolojia kama ni kuwasilia na na watu utawasiliana watu aje kama huna teknolojia. Mimi naweza ishi lakini itakuwa ngumu, itakuwa ngumu sana.

Mimi naye nakasirika sana, tukigogora na mtu. Lakini sitamfanyia nitamnyamazia tu na nimwache. Sababu sieezi fanya jambo ambalo litakuja kukunifanyia mambo madhara kwa maisha. So mimi namuacha.

Mimi napenda upepo. Kwanza upepo baridi, hiyo napenda sana. Upepo ukikugonga, kama hujavaa nguo mzito, napenda upepo sana. Sababu unasikianga ni kama inakubeba vizuri, unasikia hata mawazo imetulia. Hiyo ndio napenda sana.

Mimi nao nenosiri sitaambia mtu sababu ni nenosiri. Sitaambia mtu mwingine. Wakati wambapo mwambia mtu mwingine, hiyo sini nenosiri tena. Hata kama umeambia rafiki wako wa karibu Mimi mwenyewe na jiekea. Na jiekea ndani yangu na sitaambia mtu yeyote. Ata nani ama nani.

Jampo la dini yambalo ni muhimu kwangu ni heshima na kusaidia watu na kuwacha kukejeli watu, kejeli si mzuri. Napenda watu wenye wanaeka maneno yao, wanafuatilia dini na wanaheshima na wanasaidia watu maskini. Hilo ndilo tuu napenda na mchamungu.

Kwongea ukwele, mimi sijiu mambo ya mpira. Mimi ata sipendi iyo mpira. So siezi kuelezea yeyote. Napenda, sababu sipendi mpira. Mimi kitu ambacho napenda, ni kupiga gumzo na marafiki wangu sana, kusoma. Lakini mambo ya mpira io nayo sinanga hamu, sijahi kua hamu na mpira, sijahi kuwa hamu.

Niliyamuka saa moja. Kitu ya kwaza nichojafanya niliyamuka nikaomba. Nikaenda cho. Nili kulajakula sijala sababu sipendi kulajakula asubuhi. Sababu napenda sipendi like ninone napenda nikonde. Sijaenda kazi ni leo hapa ndio kazi yangu. Na isi vizuri sana sababu nakuonyesha hizi vitu.

Nachaji kifaa changu mara moja tu usiku ambapo nalala. Hiyo wakati ndiyo tu nachaji. Sichaji siku ingi mara ingine. Sababu hii kitu inaweka chaji sana. Nakuambia hii simu ni nzuri inaweka chaji sana. Nachaji tu mara moja. Mara moja usiku na hiyo inaweka moto hadi hadi hiyo siku ingine asubuhi.

Wakati wa wasiwasi sitakangi nifikirie sana natakanga nitulie. Nikae chini niombe ama nipigie rafiki yangu ni muulize aniambie kitu. Sababu wakati wa wasiwasi nikikuwa na wasiwasi naeza fanya vitu vingi ata naeza angusha vitu juu wasiwasi na penda nitulie kidogo.

Kitu ya kwanza naandaa CV yangu, nabeba vitu zangu, nawatumia, nawatumia kama wameandika wanatafuta kazi naandika CV yangu hapo, nawaonyesha jinsi naeza fanya kazi, navaa vizuri naenda kazi, na najibu maswali vizuri.

Namu, mi nae na va miwani, sababu ninayo shida ya macho, siyoni mbali sana. Kwa hivyo navamiwani, ambayo inasaidia niyoni mbali, na nikiva miwani tena, siyumwi nakichwa. Iyo ndiyo maana nava miwani, na nimeiva kwa mutamurefu sasa, na ina nisaidia sana.

Mi naye naziheshimu kwani zita kuonyesha jinsi kazi inavyofanywa, jinsi tabia, maelezo ya kazi, napenda kuzifuatilia kabisa na sababu zina zina tengeneza mazingira poa ya kazi. Na usipo ziheshimu pia hamutaeza kufanya kazi na wenzako, hamtaelewana, hiyo kazi haitafanyika vizuri. Mimi naziheshimu na nazipenda sababu zina kuelezea jinsi kazi inafanywa, tabia za kazi na utapata ujuzi sana na pia hapa unaeza kuongea na wenzako vizuri.

Napenda mbwa sana. Napenda mbwa kwa nini? Napenda mbwa sababu unaeza mweka kwa nyumba. Kwanza aina ya chiwawa. Pia ni mrembo sana. Ni msafi sana. Huyu hawezi kuuma. Hawezi kufanyia madhara yeyote. Kwanza kisha mfunza jinsi na njia za kukaa kwako. Ni vizuri sana. Na kuwamzuri sana. Unaeza kaa tuna yeye hapo. Ni mzuri sana.

Mimi ningependa kutembelea mji wa Tolonto. Naonanga kukiwa kurembo, kukiwa na vitu rembo. Napenda, iyo, iyo ndiyo ndoto yangu. Siku moja nitafika huko ikiwa hiyo siku ikiwadia nita furaia sana. Sababu ningependa kufika huko na nitaatangeneza rekodi.

Lahasha, mimi sipendi kukimbia, sipendi kukimbia kabisa, sababu wakati nakimbia na kuwa wa mwisho, kimbia kama ni marathoni kubwa nakuwa wa mwisho mimi napenda kukimbia kidogo kama ni kidogo sana kama si mrefu nitakimbia lakini mrefu siwezi kimbia.

Mimi ni mafunzo ya vitendo. Hasa katika vituo vya afia nilijifunza kushirikiana wagonjwa, wafanyikazi wa huduma wa afia, watu wagonjwa ambao nilikuwa nasaidia. Huyo ndio uzoefu wa kazi, nilijifunza zaidi.

Naam, nishainu nuwa za kuenda Sol Festi ambayo ilikuwa ya Sauti Sol. Hawa, hii ni kikundi cha watu ambao wanaimba wanajita Sauti Sol. Wanaimba nyimbo za kiswahili, za kingereza. Nilinunua nikaenda hiyo mahali yo, hio tukio ilikuwa inashirikiwa. Na tuka imba wimbo, tuka piga gumzo hapo.

Napenda mwezi wa februari sababu huo ndiyo wakati ambapo nilizaliwa. Napenda februari sana sababu ni mwezi wa mapenzi na pia ni mwezi ambapo nilizaliwa. Hivo nasikianga februari imefika nasikia furaha tu moyoni sababu nitasherehekea vitu mbili mapenzi na wakati ambapo nilizaliwa.

Na mimi napenda somo la swahili sana. Nililipenda sana hilo somo. Sababu hilo somo lilikuwa rahisi kuelewa na rahisi kuandika na rahisi kuongea. Unapata kama lugha, lugha ya swahili na lugha yangu ya mama zinafanana kidogo. Saa unapata maneno zingine za swahili na za lugha yangu ya mama zinafanana na zinamaanisha kitu moja. Hasa ndio maana nakuambia napenda swahili sana sababu nilikielewa zaidi.

Mimi natumia wifi kwa sasa, sababu wifi kulinganisha na data ya simu, utatumia wifi kwa huta, hauta ambiwa ati imeisha, inaishanga mwezi ikiisha. Lakini data ya simu, kwanza inamaliza charge kwa simu, pili inawezaisha wakati yeyote. Tatu, haiezi kaa sana.

Kuna siku ambayo nilipewa simu na rafiki yangu ilikuwa wakati wangu wakuzaliwa. Aka nipea simu mzuri ya samsangi. Sababu simu yenye nilikuwa nae hapo kitambo ilikuwa ile ya kubonyeza. Kalikuwa kale kadogo. Kale hakana hata huwezi ingia kwenye Whatsappu, huwezi ingia kwenye Facebuku. Aka nipea simu mzuri ya samsangi. Nilifurahia sana. Maana sikuwai kuwa na simu kama hiyo mbeleni.

Kwa sasa, siishi mahali ambapo nilizaliwa niko kaunti tofauti. Sababu nilienda kusoma kwa kaunti tofauti. Lakini wakati ambao nafunga shule, naendanga mahali ambapo nilizaliwa kwa wazazi. Kwa sasa, siishi na wazazi wangu sababu nasoma. Lakini nikifunga shule naenda nakaa na wao. Kwa mwezi mmoja, halafu narudi tena mahali ambapo ninasomea.

Nje ya nyumbani, napenda kuenda kwenye hoteli iko hapa karibu kwetu. Inaitwa ni ya kuku za, ni ya chakula za, ni ya nyama ya kuku. Inapika chakula, inapika kama viazi karai, tena inapika kuku, nyama ya kuku. Na mimi napenda kuku sana, napenda nyama ya kuku sana. Hapo ndio napenda. Hiyo hoteli inaitwa kuku mtaani. Hiyo ndio napenda sana.

Sana sana napenda kufanya mazoezi ya asubuhi na jioni. Kwanza asubuhi kabla sijala, napenda sana kufanya mazoezi hiyo wakati. Alafu jioni nikitoea kijioni nafanya mazoezi kidogo tu hii ya kuendeleza ile ya asubuhi. Nafanya mazoezi, asubuhi na jioni, lakini sana sana napenda asubuhi. Lakini mimi nafanya zote mbili, nafanya asubuhi na nafanya jioni.

Mimi naye huona barua pepe kila kama mara tatu ama mara nne. Kutalingana na kile ambacho ninafanya. Kama ni kama utafiti, barua pepe nitatumiwa, nitatumiwa, nitatumiwa. Kama ni kupeana barua, utafiti wangu kwenye mwalimu wangu. Pia yeye atarudisha hio barua pepe.

La hasha, sivai saa. Kwani niko na simu yangu, ambayo inanionyesha wakati na masaa. Sioni haja ya kuvaa saa, sababu wakati mwingi niko kwenye maji, na nikienda kwa maji. Saa inapata maji na inaharibika. Kwa hivyo mimi napenda sana kutumia simu yangu kama saa yangu. Sipendi kuvaa saa, pia nasikia siyuko vizuri nikivaa saa.

Mimi naichukulia vizuri kwani wakileta mabadiliko wanaleta sababu ya kutuwezesha tufanye kazi vizuri mimi naonanga mabadiliko naichukua vizuri ndio niweze kufanya kazi vizuri. Kwani ukiichukua vibaya wakati wako kazini haitakuwa mzuri. Mimi naonanga yenye inanifaa naichukulia vizuri na narudi nyumbani.

Sana sana natumia tiktoki, natumia google, kuwa namna vitu zenye ziko, natumia whatsapp, lakini sana sana natumia tiktoki kwani inanielizea kukiwa na jambo geni, pia iko na vitu za kuchekesha, iko na nyimbo, ukitaka pia, ni mzuri sana.